Somo nililo lipenda shuleni ilikuwa sayansi nilifutiwa sana na sayansi Kwa sababu niliniwezesha kuwelewa jinsi dunia Inavyofanya kazi kutoka kwa viumbe hai adi kwa nguvu za kiasili Nilipenda kufanya majaribio darasani kwani yale nifundisha kuona matokeo Kwa macho ya ngu mwenyewe badala ya kusoma tu Kwa mfano tulijaribu kuonyesha jinsi kemikali zinavyo pigana au jizi nguvu za mvuto zinafyo fanya vitu vipige chini Kila jaribio lilinifundisha kuchunguza kuuliza maswali na kutafta suluhisho sayansi pili ilinifundisha kuwa nafikira zakina kwa sababu mara zote tunapaswa kueleza kwanini jambo linatokea Sio tu kuona matokeo Kwa hakika sayansi ili nifanya nione kwamba maisha yote ya naendeshwa na sheria na mchakato wa kiasili na hivyo kikunichochea kuwa mtafiti mdogo hata nilipo kuwa shuleni.

Ndio napenda kutembea kwa mguu kwa sababu ni shughuli yenye manufaa mengi Kwa afya ya mwili na akili kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi bila kuhitaji vifaa maalum au gharama yoyote Inapokuwa nikitembea nahisi mwili wangu ukiwa mchangamfu misuli ikifanya kazi na pumzi kuwa tulivu zaidi kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kutulia kiakili napokuwa nikitembea hasa katika mazingira yenye hewa safi na mandhari ya kuvutia upata muda wa kutafakari kupanga mawazo yangu na kupanguza msongo wa mawazo Wakati mginu kukumia anda huo kukitiria maglenda yangu (inaudible)

Ningependa kuona maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kielimu katika jamii. Ningependa jamii yangu iwe na upatikanaji wa elimu Kwa kila mtu bila kujali hali yao ya kifamilia au kijamii. Ningependa kuona maendeleo ya miundombinu na huduma za afya watu waweze kupata huduma za afya kwa rahisi barabara zenye ubora maji safi na salama na nishati ya uhakika Ingepunguza magonjwa ajali na changamoto zinazohusiana na maisha kila siku Pia ningependa kuona jamii yenye usawa, heshima na mshikamano Kila mtu awe nafasi sawa katika maamuzi, heshima kwa sheria ya tamaduni na kusaidiana badala ya kuoneana Mwisho ningependa kuona maendeleo ya kiteknolojia na ujasirimali Hili lingewezesha vijana kuunda miradi mipya, kupata ajira na kukuza uchumi wa jamii. Jamii yenye teknolojia imara na fursa za biashara yenye msaada husaidia watu kuwa wabunifu na wa kujitegemea.

Muda wangu wa bure, ninapenda kutumia kwa njia zinazoongeza ustawi, wa mwili, hakili na hisia Kwanza napenda kusoma vitabu au makala za dijiti Kwa vile ufungua fikira zangu kunipa maarifa mapya na kunisaidia kufikiri kwa kina Pili, napenda kupumzika na kufanya mazoezi au kutembelea, kutembea kwepesi nisaidia kuimarisha hafe yangu kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya njisikie mchangamufu Pia ni furusa nzuri ya kufikiria maswala mbalimbali au kupanga mipango ya siku zinazofuata Napenda kutumia mda wangu wa bure kutengeneza kitu kipya au kujifunza ujuzi mpya Hii huweza kuwa kujaribu mapishi kuchora kujifunza luga mpia au kujihusisha na mafunzo mtandaoni Pia napenda kutembelea marafiki zangu au kushiriki kwenye shuguli za kijamii Kwa ufupi huwa mi hupanga mda wangu wa bure kusoma kufanya mazoezi kujifunza kitu mpya na kushiriki na watu.

Ndiyo Ninapenda sana kulima bustani kwa sababu ni shuguli ambayo siyo tu inafaa kwa mwili bali pia inafaa kwa akili na hisia kwanza inatoa fursa ya kuwa karibu na asili kuona mimea ikikuwa maua ya kinukia na matunda au mboga Zikipatikana taratibu kuna leta furaha kubwa ya kihisia bei na utulivu wa akili ambayo mara nyingi hupatikana kwa uraisi katika shuguli za kila siku kulima bustani kuna saidia kujifunza na kuelewa mchakato wa maisha wa mimea Kila mmea unahitaji, mahitaji yake, maji, mwanga udongo mwenye virutubisho na muda wakupandwa Zaidi hayo kulima bustani ni nji nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili kutembea kuzunguka bustani, kuchota majani, kupanda mbegu na kushughulikia udongo kuna changia afya bora kupunguza msongo mawazo kuimarisha mifupa na misuli Hata kimaisha matunda ya kulima bustani huwa ya ladha tofauti kabisa Kila mboga au tunda ina shahisha ladha ya asili na kuonja kile unachokilima ni furaha isiyo kifani zaidi ya hapo hufundisha uwajibikaji kwa bustani Inahitaji utunzaji wa mara kwa mara haiwezi bila kujali kwa hivyo napenda kulima bustani Sio kwa sababu ya burudani pekee, bali kwa sababu ya faida ya kiafya kiakili kihisia na hata kitamaduni.

Ndoto yangu ni kuwa mwalimu na mkulima walimu uwezesha kuguza maisha ya watu wengi hasa vijana kwa kuwapa maarifa maadili na mwelekeo wa maisha unakuwa chanzo cha mabadiliko huondoa ujinga umasikini na hulka mbaya eshima na kuridhika moyoni pia ni chanzo kimoja ya matokeo ya elimu pia elimu ni msingi wa maendeleo katika jamii Hivyo mwalimu ni nguzo muhimu katika taifa Pili kwa kilimo Kwa vile kilimo ni uti na mgongo wa maisha uti wa mgongo wa maisha hutoa chakula cha kipato pia hufaidhi ufundisha uvumilivu, bidii na nidhamu pia huchangia usalama wa chakula nchini Naweza kufundisha kwa vitendo Kwa mfano kuhamasisha wanafunzi kuhusu kilimo cha kisasa na sayansi ya mazingira unakua mfano bora wa kuonyesha kuwa elimu na kazi ya mikono zinaweza kuenda pamojo hiyo ndiyo ndoto yangu.

Hapana sijawai kufanya yoga. Bali ninafahamu ninaona ni mazoezi mazuri sana kwa afya ya mwili na akili Yoga husaidia kuongeza unyumbufu wa mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini pamoja na kupumua watu wengi wanaofanya yoga husema huleta utulivu wa akili na huongeza nidhamu ya mwili Ingawa sijawahi kuifanya nadhani ni mazoezi ambayo mtu yoyote anaweza kujaribu hasa kama anatafuta njia kupumzika na kuboresha afya kwa ujumla Bali nachosema nimewahi kifanya ni mazoezi tu ya mwili ya kawaida tu lakini sijawahi fanya yoga.